Kinywaji cha baridi ni nacho kipenda saidi ni chuisi ya matunda asiria Hasaa chuisi embe au bashoni napenda kwa sapapu nitamu kwa ratha ya asiri na unifanya nijisikie mwenye nguvu na afya Pia napenda soda ya tangawisi mara kwa mara hasaa wakati wachua kali kwa sapapu hunipurudisha na kunipea hisia ya upichi Kwa uchumura napenderea finywaji fisifio na sukali nyingi lakini fye nyeratha msuri.

Ningependa sana kuitembelea nchi ya japani kwa sababu inanivutia kwa mchanganyiko wake wa utamaduni wa kale na teknolojia ya kisasa Napenda jinsi wanavyoheshimu mila zao kama sherehe za kitamaduni chakula chao na sanaa ya maisha ya kila siku Pia ningependa kuona mijii kama tokyo na kyoto kuonja chakula cha asili na kujifunza nidhamu na mpangilio wao wa maisha ambavyo vinanihaimisha sana.

Kwa uchumla sipendi sana kusungumusa kuhusu siyasa mara kwa mara hasa pale sinapo kuwa chanso cha mapishano na migawanyiko Hata hivyo ninapenda kuerewa maswara ya kisiyasa kwa kiwango cha kunisaidia kuchua kinachoendrea katika inchi yangu na dunia Naona ni muhimu kuwa na ufahamu wa haki uwongosi na maamusi yanayo athiri maisha ya kila siku lakini napenderea machadiriano ya heshima na yenye kuchenga kuliko mapishano makali.

Kwa upande wa krabu saligi ya kitaaruma timu inayoshika hathi kubwa hivi sasa ni New England Free Chucks walikua mapingwa wa MRL kwa mwaka wa twenty twenty five na wamepokea sifa nyingi kama timu nyenye ngufu na ushirikiano msuri kwenye uwanja wa mpira wa kragpi Walishinda mataji kathaa mafru mfuruliso wakionesha ustadi mkupwa na ushindani mkali thidi ya wapinsani wa.

Ili kujitunza ninajitahidi kuzingatia afya yangu ya mwili na akili kwa pamoja Ninahakikisha napumzika vya kutosha na kulala masaa ya kutosha ili mwili wangu upate nguvu mpya Pia ninajitahidi kula chakula chenye lishe bora na kunywa maji ya kutosha kila siku kwa upande wa akili napenda kuchukua muda wangu binafsi kutafakari kusikiliza muziki na kufanya kitu ninachokipenda ili kupunguza msongo wa mawazo na kujipa amani ya ndani.

Ndio, nimewahi kuenda maonyesho ya sanaa na huwa ni uzoefu unaonifurahisha sana. Ninapokuwa huko napenda kuchukua muda wangu kuangalia kila kazi ya sanaa kwa makini na kujaribu kuelewa ujumbe au hisia msanii alizokuwa anajaribu kuwasilisha. Maonyesho ya sanaa hunipa msukumo mkubwa, hunifungua mawazo na mara nyingi hunifanya nione dunia kwa mtazamo tofauti na wa kawaida.

Ndiyo napenda kusoma mauni mutandaoni kwa kiasi furani hasaa yale yaliyo andikwa kwa yeshima na hoja senye maana unisaidia kuona mitasamo tofautia watu kuhusu madambalimbali na kunipanua mawaswa yangu hata hivyo huwa nachagua kwa makini ninachosoma kwa sapabu si mauni yote mutandaoni yana muchango msuri.

Ndiyo napenda kuchifunsa istoria kwa sababu unisaidia kuerewa chinsi dunia ilifio kuwa na ilifio fika ilipo sasa ninapo chifunsa istoria napata mahalifa kuhusu tamaduni mapambano na mafanikio ya watu wa samani chambo linaro nifanya nieshimu saidi maisha ya sasa pia istoria unifundisha mafunso muhimu ili kuepuka kurudia makosa ya samani na kufanya maamusi pora siku sicha.

Wakati nina wasiwasi napenda kuchukua hatua za kupunguza msongo wa mawazo na kutulia akili yangu kwanza napumua kwa kina na pole pole ili kupunguza muvutano mwilini. Kisha mara nyingi, hufanya shughuli zinazo nifanya nijisikie vizuri kama kusikilisa muziki mtulifu, kutembea au kufikiria matatizo kwa hatua moja baada ya ingine.

Ndiyo napenda kula samaki hasa wale waliopikwa kwa ladha nzuri kama kuoka au kukaanga kwa viungo vya asili Samaki ni chakula chenye afya na hunipa nguvu na virutubisho muhimu kama protini na omega three ambavyo ni vyema kwa akili na mwili Pia napenda jinsi ladha yake inavyobadilika kulingana na aina ya samaki na maandalizi yake.

Napenda kufanya kazi kwa njia zote mbili kutegemea aina ya kazi iliyopo, Ninapofanya kazi pekeyangu nahisi ninauhuru zaidi wa kupanga mawazo yangu kuzingatia kwa kina, na kufanya mambo kwa kazi yangu mwenyewe, Hata hivyo napenda pia kufanya kazi na wengine kwa sababu hunipa nafasi ya kujifunza mitazamo tofauti kubadilishana mawazo na kushirikiana kufikia lengo moja kwa ufanisi zaidi.

Napenderea kitanda cha wastani ambacho si kigumu sana wara sii laini kupita kiasi Nahisi aina hii unipa msaada msuri wa mgongo na unifanya ni lale kwa usingisi msuri pira kuamuka nikiwa na maumifu ya mwiri Kitanda kisuri na chenye utulifu unisaidia kupumusika visuri saidi paada ya siku ndefu na kunifanya niamuke nikiwa na ngufu na tayari kwa machukumu ya siku inayofuata.

Ninapopanga wiki yangu ya kazi napenderea kufanya mpanglio wa hatua kwa hatua ili kuhakikisha ninafanya kila kitu kwa ufanisi Kwanza nitangalia majukumu na kuyapanga kulingana na vipaumbele nikizingatia ni kazi ipi lazima zimalizike mapema na ni zipi zinaweza kusogeshwa Kisha huwa kila siku Kwa kazi ndogo ndogo ili nishindwe na mzigo mkubwa.

Napenda mikutano inayo kuwa na malengo wasi na inayo wesesha ushirikiano msuri Hii ni mikutano ambapo kila mtu anapata na fasi ya kutoa mawaso yake, hocha sinareweka na kila kikao kinaisha na maamusi ya mpango wa utekeresaji Zipendi mikutano iliyo saulika kuandaliwa isiyo na mpangirio au inayo tumia muda mwingi bila matokeo yoyote.

Ndio napenda kuimba ingawa si kwa kiwango cha kitaalamu. Kuimba hunipa furaha na hunisaidia kuachilia hisia hasa ninapokuwa peke yangu au nikiwa katika hali ya utulivu. Napenda kuimba nyimbo zinazo. Ninazozifahamu vizuri kwa sababu hunifanya nijisikie huru na mwenye amani.

Wakati ninafanya kazi ya ushirikiano na wengine napenda kuanza kwa kusikiliza mawazo na mitazamo yao kwa makini ili kuelewa kila upande Kisha ugawanya majukumu kwa uhuiano kulingana na nguvu na ujuzi wa kila mmoja ili kila mushiriki ajisikie anachangia kikamilifu katika kazi hiyo napenda kuwasiliana kwa uwasi na kushirikisha taarifa zote muhimu ili kuepuka makanganyiko.

Tabia, ninayo ipenda sana kwa wengine. Ni ukweli na uaminifu kwa sababu, inaunda msingi waheshima na kuaminiana. Pia napenda watu ambao wanaonyesha huruma na kusaidia wengine. Kwani hilo linaonyesha moyo wa kweli wa ushirikiano na upendo. Tabia nyingine ninazotamani ni subira. Na kushirikiana watu ambao wanajitahidi kuelewa wengine na kushirikiana kwa upamoja.

Musiki ni nao uisikia mara nyingi ni ule unaonipa hisia ya utulifu na furaha Napenda hasaa musiki wa chiroti, akostik na wa asiri Kwa sapapu hunifanya nichisikie mutulifu na kunisaidia kupumusika baada ya shuguri nzito sa siku Pia napenda sikia R&P na popu ya kimataifa.

Ningependa kuona chamii ikipiga hatua kupwa katika elimu usawa na maendereo ya kiuchumi Ningependa kira mtu awe na fursa sawa ya kupata elimu pora Pira kuchali hali ya kifamilia au kichamii Kwani elimu ni msingi wa maendereo Pia ningependa kuona usawa wa kichinsia na haki sapi na damu sikitimia.

Napenda kufanya mambo rahisi lakini yenye maana kubwa nikiwa na familia yangu ninapenda kukaa pamoja tukizungumza Tukishirikiana hadithi za maisha na kucheka kwa pamoja kwa sababu hunijenga kihisia. Pia napenda kula pamoja, kupika au kufurahia chakula cha nyumbani na wakati mwingine kutoka matembezini au kutembelea ndugu.

Ninatumia kompyuta saidi kwa kuchifunsa kufanya kasi na kuwasiriana na wengine. Kwa upande wa kuchifunsa husaidia kupata taalifa mpya, kusoma makara na kuerewa masuara tofauti kwa kina Kwa kasi ninaitumia kupanga ratipa kuandika au kutatua matatiso kwa ufanisi. Pia kompyuta ni nchia nsuri ya kuwasiriana na marafiki pamocha na familia.

Napenda kunyoa mara nyingi kuliko kufaa ndefu kwa sapapu hunifanya nijisikie nikiwa musafi na natifu saidi Kunyoa hunipa hisia ya utulifu na kuchiamini hasaa ninapokuwa na shuguri saa kasi au mikutano muimu Hata hivyo ninaerewa pia usuli wa kufaa ndefu hasaa pale sinapo tunzwa visuli kwa sapapu sinawesa kuonyesha mtindo na utu wa mtu Kwa uchumura na chagua kunyoa kulingana na hali ratipa na chinsi ninafyojisikia wakati huo.